Naam mimi ni mtu wa kuamka mapema ninapenda kuamka mapema kuliko kufanya mambo yangu usiku kuamka mapema huwa kunanipa utulivu wa akili na hata mawazo mazuri ya kuanzia siku asubuhi mapema mimi huwa na utulivu mwingi na hata asubuhi mapema hakuna kelele nyingi na hata simu hazipigi sana na mawazo huwa yamepumzika na pia wakati ule Ninaweza kupanga siku yangu asubuhi kufikiria malengo yangu na hata kuwaza makazi zangu Nikiwa na umakini mkubwa sana na wakati ule mimi niko freshi kutoka kwa muka kwa usingizi Wakati ninaapo amka asubuhi na mapema hua ninaeza kufanya na kujisikie nipo mbele ya muda badala ya kukimbiza na muda jambo lingine ni kuwa kuamka mapema mimi hunisaidia sana kuwa na nidhamu ya mpangilio wa muda na ninapo zungumza ukweli na mtu wanae amka kama mtu wanae amka mapema mara nyingi upanga siku yake vizuri zaidi Wakati ninapo amka mapema, mimi upata muda wa kufanya mazoezi, mepesi, na ata kusoma na kujitalisha kwa kazi bila haraka ila kwa hekima. Mimi ufanya siku yangu yaze kwa mteririko mzuri bila tatizo lolote kwa mka subuhi hua huna nifanya niweze kupunguza msongo wa mawazo. Jambo la pili ni kuwa mimi upenda sana sana kwa muka asubuhi maana kwa muka asubuhi huwa kuna nipangufu na hata motisha kuanzisha siku na kuendeleza siku yangu maana usiku wote nimela usingizi wa kutosha na akili yangu iko safi na ni tayari kuanzisha siku ingina na kufanya maamuzi na kazi za siku yangu kazi ngumu ambazo zinazo nihitaji na zinazo ushitaji kufikiria kwa kina na kuna pendelea kuzifanya asubui kwa sababu hii wakati wa asubui ndipo kipindi ambacho akili yangu kufanya kazi vizuri zaidi kuliko usiku na mara nyingi huwa sina uchovu wa kiakili na huwa maana usiku huwa mtu huwa na uchovu na uchovu na ambao huwa anza kuonekana bila ya hata kukueleza. Jambo la tatu ni kuwa mimi upenda kuamka asubuhi Mana usiku ni wakati wangu wa kulala na sifanyi chochote Alafu ninapo kuwa naamka asubuhi kufanya mambo yangu ni nafanya hile hero wonderful niweze kupata nafasi ya usiku Ili niweze kuyatafakali maisha yangu na kuyatafakari mambo yaliopita na kufanya na hivi huwa ni raisi kwangu la mwisho ngependa kueleza kwa kina kumalizia mimi ni mtu wa kuamka mapema kwa sababu kwa muka mapema mimi huwa kunanipa utulivu wa moyo, utulivu wa akili, mpangirio na mwanzo mzuri wa siku na kuamka mapema mimi pia huwa kunanisaidia na muda wangu vizuri na hata ninaweza kuyatimiza majukumu yangu kwa ufanisi na kuwa kuishi maisha yenye nidhamu na mwelekeo kia mzuri kufuatilia ratiba yangu.

Mara mingi mimi huwa nacheza na marafiki zangu wakaribu sana hao ni watu ambao mimi ninaolewa elewanao vizuri na pia wananielewa na ninawaelewa kimawazo na hata kuwa tunafurahiana sisi sote na huwa tunapenda kutumia muda wetu bila presha kucheza na marafiki hunifanya mimi nijisikie huru na mwenye furaha maana mchezo ya ambayo tunaicheza ni mchezo ya kawaida tu kama vile michezo ya simu na hata michezo ya uwanjni huwa inatupa nafasi mzuri ya kucheza na kushirikiana na kusahau mawazo ya kazi au masomo na pia wakati ule tunavyo pocheza na marafiki Humarafiki huwananifanya marafiki hunifanya mchezo hufanya mchezo ulikuwa wamaana zaidi kuliko hata kushinda na kushindwa Jambo lingine ni nalipenda kwa kucheza na marafiki ni kuwa Tunaweza kupata wakati wakuwa pamoja sote na hata kubadilisha na mawazo tofauti tofauti Mimi pia hupenda kucheza na ndugu zangu na hata watu wa familia yangu hili hutokea sana sana wakati walikizo ambapo au wikendi ambapo kucheza na familia kutahua kunaimarisha mahusiano ya na kutengeneza kumbukumbu mzuri katika maisha ya kifamilia na hata nijia mzuri ya kuonyesha upendo na hata hutuleta karibu zote kama familia lingine ni kwamba wakati ninapocheza na watu wapya Hasa pale ninapo kutana nao kupitia shughuli za zangu za kijamii ya humu za mtandaoni Hata katika shughuli tu za zile tu za maisha hivi hunisaidia kujifunza na kukua na mitazao mipya na hata tofauti tofauti na kubadirisha Kweza kupata nafasi ya kubadrish ya na mawazo na watu wapya na hata kupanua mzunguko wangu wa marafiki jambo la lingine ni kwamba mimi ninapenda kucheza mara nyingi na watu ninao jisikia salama na hata huru na mwenye furaha nikiwa nao kwangu kucheza si tu kumbukumbu la na burudani bali hili hii huwa ni njia yangu ya kujenga mahusiano na kupunguza msongomano wa mawazo yangu na hata kufurahia maisha bila kukuwa na taswishi wala kukuwa na wasiwasi Hii ni jambo ala ambalo hunifanya nijisikia huru na niweze kusikia Nimeweza kupata nafasi ya kupatana na watu tofauti tofauti katika maisha.

Naam, mimi huwa nagawanya taka zangu na huwa ninaona ni jambo la muhimu kugawanya taka ili niweze kuyatuza mazigira na afya ya jamii Jamba la kwanza ambalo hunifanya niweze kuwa nagawanya taka zangu huwa ninapenda kufanya hili niweze kuzingatia aina zake na hata kuna taka ambazo huwa zinazooza kama vire mabaki ya chakula maganda ya matunda na hata majani hii hutumika kama borea haya wa barea na hata ambayo ni mzuri kwa bustani au mashamba na huwa ni jia ya kusaidia kupunguza kiasi cha zire taka zina choishia na dampo na pia kuboresha udogo. Njabo ringine ni kuwa ni taka zisizooza kama vire plastiki, chupa za maji, grasi, makopo ya soda na hata mifuko ya nylon huwa ni taka ambazo mimi nazitenga kwa sababu nyingi zinaweza kutumika tena. Kwa mfano chupa za plastiki na makopo huweza kusanywa na kuperekwa kwenye vituo vya kurejelea au kuuzwa na hata huwa huwa vinasanywa na wausanyaji takataka ambapo husaidia kupunguza uchafuzi wa mazigila hasa wa athi na maji jambo lingine ambalo hufanya mimi nipendelea kuchagua taka ni kuwa kugawanya taka nikuwa Pia kuna taka hatari kama vire batteries zirizo choka bulb na hata vifa vina vyo vya kielectronika vinavyo haribika hizi ni taka abazo hauwezi kuzitupa ovyo ovyo vile tu Ila kuna sababu na zinazo kamira kamiri na hatali kuvitupa tu vire vivi vyote vire vitu nazitupa zinapo kuwa na utaratibu maalamu vitu hivi mimi huvitupa vinapo kuwa na utaaramu na kuzitupa au kuzijerezea kwenye salamu Jambo lingine ni kwamba, mimi kugawanya takataka kuna nifundisha uwajibikaji wa kibinafsi kama mimi na kunifanya nitafakali kabra ya kununua au hata kutumia kitu Hasa bidhaa kama vire plastiki vina nifunza kupunguza matumizi ya vitu vinavyo tumika mara moja na badala ya kuvitumia vile abavyo huwa vina tumika tena ambayo kwa kibamo ni recycling Ningependa tu kusema kuwa kugawanya taka zangu huwa ni jia yangu tu ile ya kulinda tu mazingira na hata kupunguza uchafuzi na kuchangia katika maisha bora Ikwa kizazi cha sasa na kijacho Ingawa wakati mwingine inaitaji juhudi na nithamu Faida zote ni kubwa sana kwa afya na vile mazingina na hata maendeleo ya kijamii hii ni jambo abalo kila mtu anafaa kurizigatia hili kutuza mazingira yetu sote na tuweze kuwa tunapumuwa hewa safi kupitia kuchunga mazingira kwa kugawa taka kabra ya kuvitupa ama kuzidispose.

Naam mimi huwa ninajitahidi sana kusaidia jamii yangu kwa njia tofauti tofauti na kulingana na uwezo wangu ambao ninaoweza mimi ninaamini na hata huwa ninaupa msaada mdogo unaoweza kuleta mabadiliko madogo au hata makubwa kama vile ninapofanya kwa moyo na dhati huwa ninasaidia kwa kutoa msaada wa maarifa na ushauri na pia ninapopata nafasi ninapenda kushiriki katika maarifa nilio nayo iwe ni kuwashauri vijana wadogo kuhusu masomo na hata kwa maamuzi ya maisha yao. Wakati mwingine mimi huwa nasikiliza tu watu na hata kuwapa moyo na kuwasaidia kuliko hata kutumia vitu kama vile pesa Jambo lingine huwa ninapenda kushiriki katika shughuli za kijamii sana kama vile usafi wa mazingira kupanda miti na hata kusaidia katika hafla tu za kijamii kama vile harambe shughuli hizi huwa zinanifanya niweze kuwa na ushikamano na kujifanya jamii iwe mahali pazuri na kuishi pia na watu vile vinavyofaa. Kuwagawanye taka na hata kutunza mazingira ni njia moja tu ya kulinda afya jamii na kushikania na jamii yako kwa ujumla. Ee nikipenda pia kusema mimi huwa ninasaidia kwa kuheshimu na kufuata sheria na maadili ya jamii la langu na hili hunifanya kuwa mtu mwenye mwadilifu mwenye heshima na hata ninaweza kukuwa mtu mwenye kujali wengine na kuwa na mchango mkubwa sana kwenye jamii langu ninapohakikisha ninawatendea watu kwa haki bila ubaguzi na hata kuwasaidia pale ninahitaji pia mimi huwa nina ninapost biashara ndogondongo za jamii kwa kununua bidhaa ninawasapoti jamii ndogondongo kwa kununua bidhaa na huduma zao hili hunisaidia kuinuana wenyewe kwa wenyewe pale na kuweza kuinua uchumi wa jamii yangu na kuwapa watu fursa ya kujitigemea kadri tunavyosaidiana ndivyo basi mimi napenda na ninavyokuwa penda kuungana na kujitahidi kusaidiana na jamii wele yangu kwa pamoja.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya kijani kibichi. Ninaipenda rangi hii kwa sababu rangi hii ni inanikumbusha kuhusu mazingira na ya asili kama vile miti, mashamba na hata ya amani. Inajitokezea kwenye mawingu ya asubuhi. Ragi ya kijani huwa yenye hisia ya utulivu, ukuwaji na hata uhai na kunifanya nijisikie nimeuganishwa na dunia karibu nami. Ninapenda ragi ya kijani che pesi au macho. Ni si kali sana hivyo ninahisi kuizingatia bila kuchosha hisia zako. Rangi hii pia kuitazama rangi hii pia ninjia inayo niwakilisha matokeo mazuri kama vile ukuwaji wa mimea na hata matumaini ya mapya ya nafasi ya kuanza mambo upya katika maisha. Rangi ya kijani pia huwa inaonyesha huwa nimfano inaonyesha kijani kwenye bustani au kwenye maua kuna nifanya nijisikie furaha na hata faraja ndani moyoni mwangu. Jambo lingine ni kuwa katika mitindo ya na mapambano ya kijani. Na rangi ya kijani huwa inapendea, inaendana na rangi nyingine, nyingine hivyo. Hiyo hufanya kuwa chaguo nzuri kila wakati. Rangi hii huwa inaleta matumaini na nguvu cha chanya na hata hivyo kila nikiona kitu cha kijani mimi huwa hii inanipa uhamsa kidoa ya kuendelea na kazi zangu na kujisikia vizuri kila siku. Kwa ujumla mimi ninapenda rangi yangu ya kijani. Na maana rangi hii huwa ni ya kupendeza kwa sababu huwa ina inahusiana na amani, hata uhai nahata matumaini ni rangi inayo kuwa kubudurisha akili na hata moyo.